Mimi hupenda juisi mbili, juisi ya kwanza ni juisi ya embe, juisi ya pili ni juisi ya pineapple na zote nazipenda zikiwa baridi pia unaweza leta mchanganyiko wa juisi mbili au tatu kwa lugha ya kimombo unaitwa cocktail hizo juisi zote tatu zikiwa baridi mimi huzipenda kabisa.

Siku ya jumamosi, mimi siku yangu huanza hivi. Kitu ya kwanza, mimi huenda kinyozi. Kisha nikatengeneza nywele zangu au kwa kunyolewa. Kitu ya pili ambacho mimi hufanya ni kuosha gari na kuhakikisha gari liko katika nafasi nzuri ya kunihudumia na kuhudumia familia. Kitu ya tatu, mimi hufanya kuburudika na marafiki zangu wawili au watatu kwa kunywa kinywaji cha kileo katika eneo la burudani. Jumapili mimi hupeleka familia kanisani na kisha baadaye mchana mimi huwapeleka mahali kucheza au kuogelea.

Mimi napenda kusimamia, lakini kabla nifike kiwango cha kusimamia wenzangu kazini, nilikuwa nasimamiwa na mkubwa wangu. Ambapo nilikuwa nafanya kazi ya hapa na pale kisha kwa ubora wangu wa kazi nikapandishwa cheo na kuwa msimamiaji wa kitengo fulani kazini kwangu kwa hivyo kusimamia ni bora zaidi kuliko kusimamiwa.

Na andaa ripoti za kazi kila mwisho wa siku na kila mwisho wa wiki na kila mwisho wa mwezi. Ripoti za kazi ni naziandika kwa Microsoft Word naziweka kwenye kompyuta yangu, kwa cloud na kwa folder ambazo ziko protected, password protected. Kisha nita share au nitawezesha watu wachache kuzifikia.

Chakula nilichowahi kijaribu ni chakula cha hawa wanyama wa majini. Nilienda Mombasani, kujivinjari au kutembea. Miaka miwili iliyopita na kile nilicho letewa ni supu ya, ni pweza na supu yake. Ndio ni chakula kigeni ilikuwa tamu lakini saa ni kigeni sikuwa naifurahia vile na sijui sijarudi pia kuila tena. Sikuifurahia vile.

Mimi ujilinda kwa vitisho vya mtandao kwa kitu cha kwanza ni kuzuia hivyo vitisho kwa kutumia antivirus. Mimi kwa mashine yangu au laptopi yangu tarakilishi yangu natumia avast antivirus na imenisaidia kuzuia vitisho kwa email yangu. Na pia najaribu kwa kutofungua email ama kutofungua links ambazo sijijui. Natumia passwords, kuprotect, kuingiaji kwa email na hata kuingia kwa mtandao na kwa laptop.

Ndiyo natumia mfumo kwa usalama wa vidole sehemu mbili sehemu ya kwanza sehemu ya simu yangu ambayo naitumia kama fingerprint kuanza kufikia kufungua simu ambayo imejifunga badala ya password pia natumia mfumo huo kwa taraklishi yangu wakati ambapo naiwasha kwa mara ya kwanza au nataka kurudi na inazuia watu kuingia kusoma ilani zangu kusoma mail zangu bila idhini.

Tathmini za kazi ni nzuri kwa sababu zinampa mtu motisha ya kufanya kazi. Ata hivyo, tathmini hizi lazima ziwe katika viwango ambavyo mfanyakazi anaweza akatimiza. Tathimini ambazo zimeweka zikizingatia malengo ya kampuni pekee bila kuzingatia mazingira ambayo wanafanyakazi anafaa yu kondani, si nzuri, kwa sababu ni vigumu mfanyakazi kutimiza kwa hivyo ni vizuri mfanyakazi na muajiri wote wasikizane kuweka tathimini za kazi.

Ndiyo, mimi huweka picha zangu mtandaoni lakini sio kila mara. Kwa sababu na fahamu ya kuwa mtandao hauna, hauwezi ukaweka picha hizo kwa faraga, hauwezi ukazificha na mtu anaweza akazitumia kwa nia mbaya. Kwa hivyo, mimi si rahisi niweke lakini mimi huweka. Labda maramoja amu ama mbili mwakani. Mwaka.

Chakula nacho kula mara nyingi mchana ni wali kwa nyama au kuku au kwa maharagwe au kojo chakula hiki si kizito sana na kina cha kunipa usingizi au kuniduwaza ninapo fanya kazi. Chakula hiki kina nipa tu nguvu ya kutosha kufanya kazi vizuri bila kupumbazika.